Mimi nashughulikia muda wa mwisho kwa utaratibu na kwa mipangilio dhabiti ili kuhakikisha kila kitu kimekamilika kwa wakati na kwa usahihi Kwanza, ninapopata taarifa au taarifa za kazi, huangalia munda uliobaki hadi mwisho Hii hufanya nijue ni hatua gani za kufanya kwanza na ni, zipi zinaweza kusubiri kidogo Baada ya hapo, mimi hufanya ratiba ndogo ya kazi Hii inamaana kwamba inagawanya munda uliobaki katika vipengele, vidogo Kira kipengele kinapewa munda maarum Kwa mfano ikiwa ninakazi nzima ya kuandaa ripoti nianze kwa kukusanya taarifa, kisha kuandika sura ya kwanza Kwa aliri na mwishowe kuangalia kila kitu kabla ya kuwasilisha Hii hufanya kazi nzima iwe rahisi kuthibiti na kuepuka kuchoka au kufanya makosa zaidi ya hayo, mimi hujitahidi kuondoa usubufu wakati wa munda wa mwisho Hii ni pamoja na kufanya kazi bila kuairisha kuacha mambo yasiyo ya lazima na kusingatia tu kazi inayojitaji kufanyika Mara nyingine ninapanga mapumziko madogo ili kuondua uchovu na kubaki na umakini wa hali ya juu Mara ya mwisho, huhakikisha kila kitu kimekamirika kabla ya munda uliowekwa kuisha Hii ni muhimu kwa sababu kunanipa uhakika, kunionyesha kuwa ninaweza kusimamia munda vizuri na kunanipa furaha ya kuona kazi zangu zimekamilika bila matatizo. Kwa ujumula, kushughurikia munda wa mwisho, kuna hitaji mipangirio, nidhamu, umakini na usimamizi wa kira hatua. Hii hufanya niwe tayari nipate matokeo bora na nipate furaha ya kufanikisha kila jambo kwa wakati.